Naweza kusema kwa jumla, ninatumia muda wa wastani kwenye mtandao kwa siku lakini huwa inategemea shughuli ninazo. Kama vile kuna siku ambazo, natumia masaa mawili hadi matatu tu. Masaa kama nina mambo mengine muhimu kama kazi, masomo au majukumu ya nyumbani. Katika hali hiyo, mtandao natumia zaidi kwa mambo ya msingi kama kuwasiliana, kutafuta taarifa muhimu. Ama kusoma habari chache. Lakini pia siku ambazo ninaweza kutumia masaa nne hadi sita au zaidi, hasa pale ninapokuwa na muda wa ziada. Wakati huo, mtandao unisaidia kujifunza vitu vipya. Na kufanya utafiti. Naweza kusema najitahidi kudhibiti matumizi ya mtandao ili yasiathiri afya yangu, muda wa kupumzika na kazi zangu za siku. Ninaweka mipaka fulani kama kupunguza kutumia simu usiku au kuchukua mapumziko mara kwa mara kwangu na.

Naeza sema, ninapanga wiki yangu kwa kwa utaratibu sana. Asaa, kueka malengo ya wiki. Mwanzoni wa wiki au mwisho wa wiki liliopita, mi hujiuliza ni kazi zipi muimu zaidi wiki hii naandika malengo maku. Pia nagawa kazi za siku. Kila kazi hupanga siku maalumu kulingana na uzito wake. Kazi ngumu na zinazoitaji makini zaidi, huzipanga asubui wakati akili iko tulivu. Pia hutengeneza ratiba ya muda kama vile ninatenga muda maalumu kwa kila shughuli, kazi, mikutano, mapumziko na hata muda wa binafsi. Hii husaidia kuepuka kuchanganya mambo na kupoteza muda. Naeza sema pia mi huweka vipaumbele kama vile natumia kanuni ya cha muimu kwanza. Si kila kazi ya dharura, hivyo huanza na zilizo na athari kubwa zaidi. Pia uwache nafsi ya mabadiliko. Kwa vile mda wa akiba kwa mambo yasiotarajiwa kwa sababu kila kitu huenda kama kilivyopangwa. Pia napumzika na kujitunza. Ninahakikisha napanga mda wa kupumzika kula vizuri na kulala. Hii hufanya niwe na nguvu. Kwa vile mwili huitaji mapumziko bali si kazi tu kila wakati.

Naweza sema ninasafisha vifaa vyangu mara nyingi simu au kompyuta huweza kubadilishwa baada ya miaka miwili au minne hasa ikianza kuwa pole pole kuzofika hili isipate au isipate masaisho ya usalama Pia naweza sema programu na mifumo kama vile tunaita kwa kingereza software jaribu kusaisha mara tuu masaisho mapya yanapotoka kwa sababu huongeza usalama na utendaji Naweza sema sifa ya mabadiliko, sifanyi mabadiliko kwa sababu ya mitindo, bali uaminifu, usalama na ufanisi. Kama kifaa bado kinafanya kazi vizuri, hukitumia hadi mwisho wake. Pia kwa kifupi ninaweza sema nasaisha, inapo bidi, na mara na si mara kwa mara.

Mafunzo ya kazi yamenisaidia zaidi ni yele yanayolenga ujuzi na vitendo. Naweza sema mafunzo ya mawasiliano kazini yamenisaidia kuzungumza kwa ufasaha, kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa heshima. Hii imeboresha sana ushirikiano wangu na wenzangu. Pia mafundisho ya usimamizi wa muda nimejifunza kupanga kazi, kuweka vipaumbele na kukamilisha majukumu kwa wakati bila msongo wa mawazo. Pia mafunzo ya kufanya kazi kwa timu, yamenifanya kushirikiana na watu wenye tabia na mitazamo tofauti, kugawana majukumu na kusaidiana kufikia lengo moja. Pia naweza sema mafunzo ya kutatua matatizo, haya yamenijengea uwezo wa kuchambua changamoto, kufikiria suluhisho mbadala na kufanya maamuzi yenye busara haraka Pia mwisho naweza sema mafunzo ya maadili. Haya yamenisaidia kufanya kazi kwa uaminifu, nidhamu na kwa ubora zaidi hata bila kusimamiwa.

Kila siku mi hutumia zana mbalimbali za kidijiti, naeza sema kama vile simu, naeza sema kama vile simu chanja, kama vile smartphone. Hii ndio zana ninayotumia zaidi. Hutumika kwa kupiga simu, kutuma ujumbe, kutumia mtandao ya kijamii na kusoma habari. Pia naeza sema program za mawasiliano kama vile WhatsApp, Telegram. Hizi hunisaidia kuwasiliana haraka na wenzangu na marafiki au familia. Pia naeza sema naeza kuwa nimekutumia vitu kama browser ya Google Chrome kutafta taarifa na kufuata utafiti na kusoma makala za kielimu. Pia zana za kupanga kazi kama vile notes kuandika mambo au ratiba na kumbukumbu na majukumu muhimu ya siku. Hizo ndiyo program za dijiti huwa natumia kwa siku.

Ningependa kupata baadhi ya mafunzo kama vile Ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu Ningependa kujifunza jinsi ya kusimamia timu kwa ufanisi kuhamasisha wenzangu na kushughulikia migongano kwa busara Pia mafunzo ya mawasiliano ya kitaalamu haya yangenisaidia kuwasiliana kwa uwazi, kushughulikia wateja au wenzangu kwa heshima na kuandika taarifa au ripoti kwa ubora zaidi Pia mafunzo ya teknolojia na zana za kidigitali kama programu mpya yangenifunza sana zana za kupanga na kuchambua data ili kuboresha utendaji kazini. Pia mafunzo ya kutatua mawazo na kufanya maamuzi, yangenisaidia sana hasa kuchambua changamoto, kufanya maamuzi yenye busara na kupanga mikakati ili kuondoa shida haraka na kwa ufanisi. Pia ningependa mafunzo ya maendaleo binafsi na udhibiti wa mawazo. Yangenisadia kusimamia muda, kudhibiti msongo wa mawazo na kuongeza bunifu kazini.